Binafsi sio sana kufanya kazi nyumbani sipendi sana. Napenda kufanya kazi nje ya nyumbani. Kwa hiyo huwa napenda nitoke nyumbani nikafanye kazi nje. Hasa kazi ambazo zinanipa nafasi ya kuweza kusafiri ni kazi ambazo nazipenda sana. Na zinanitoa mazingira ya nyumbani zinanipeleka mazingira ya nje kwa sababu ninapokuwa huko huwa najisikia kwamba ninafanya kazi. Lakini nakuwa huru zaidi kwa sababu nakuwa katika nje ya mazingira ya kazi. Pia kufanya kazi nyumbani unakuwa na mambo mengi wakati mwingine watoto wanakusumbua ama wageni wanakuja nyumbani. Kwa ufupi sipendi kufanya kazi katika mazingira ya nyumbani bali napenda kufanya kazi nje ya mazingira ya nyumbani.

Kitabu ninachokipenda mimi ni cha hadithi kimeandikwa na ben mtombwa ben hara mtombwa kinahusiana na hadisi ya kipelesi inaitwa tutarudi na roho zetu. Ni kitabu kizuri sana kinachozungumzia hadisi ya uperezi ambayo wapelelezi walikwenda kufanya upelelesi. Usiana na wizi wa rimath. Na katika kitabu hicho mambo mengi ya rifanyika hatima ye wale waperezi. Wakafanikiwa kuwapata wahusika ama wahalifu waliokuwa wamefanya uhalifu. Ni kitabu ambacho nilishauliwa kukisoma na kakangu. Ninapenda sana kusoma kitabu kilichoandikwa na huu mwandishi ben mtobwa lakini pia hata nikipata vitabu vingine basi nitaweza kuvisoma.

Binafsi zoea zuri ambalo nimelijenga mimi. Ni zoea la kuenda bichi kufanya mazoezi. Hiyo nimezoea sana. Kila mara lazima niende bichi kufanya mazoezi. Lazima niende bichi kusoma vitabu. Lazima niende bichi kusikiliza mziki. Kuna earphone na sikiliza mziki. Kupitia simu ama radio. Kwa hiyo ni mazoea ambayo nimeyafanya sana sana. Kufanya mazoezi bichi ni mazoea ambayo nimeyafanya sana sana. Na nayapenda sana kuenda bichi mazoea yangu makubwa ya kuenda bichi. Nikiwa nikienda bichi lazima niogelee kwani nimefanya mazoea ya kuenda bichi mara kwa mara.

Chumba changu chakulala mimi kwanza nisemi binafsi nakipenda sana. Kwa sababu ni chumba mbacho kina nipa falagha ya kuwa peke angu. Ni chumba mbacho kina nifanya ni jiamini na pokua chumba nikuangu kwa sababu ni nakuwa na hali ya utulivu. Chumba changu chakulala nisemi mbako ninaweza nikaoga na kujisaidia. Chumba mbacho kina nipa amani. Kwa kweli nakipenda sana chumba changu na kuna kazi mbali mbali huwa nazifanya wakati mwingine inaweza kuwa ninaandika au ninafanya kazi kwa laptop ama naweza kuwa chumba ni inasikiriza taarifa ya habari kupitia televisheni au redio. Kwa hiyo chumba ni kwangu binafsi ninaweza nikafanya mambo mengi. Na kipenda chumba changu kwa sababu kinanipa hali ya kujiamini kuliko sehemu yoyote. Ni chumba mbacho kinanipa falagha. Lakini pia ni chumba mbacho wakati mwingine nakitumia kufanya mazoezi ya viungo Kustretchi, kujinyosha na kadharika na yafanya chumba ni nikio nimetulia. Ni chumba mbacho kinanipa utulivu mkubwa mkubwa sana. Na kipenda sana chumba changu.

Binafsi nafanya marafiki wapya kwa kupitia njia mbalimbali. Njia moja wapo ambayo nafanya malafiki wapya ni kupitia mitandao ya kijami, social networks ambapo ni napata malafiki wapya, hiyo ni moja. Njia nyingine ni kupitia kazini ambako nakuwa nafanya shuguri zangu mbali mbali. Basi huko napata malafiki wapya lakini pia malafiki wapya nimewapata kupitia malafiki zangu yaani lafiki yangu ananitambulisha kwa lafiki yake kwa hivyo mimi anakuwa lafiki yangu na hapo nakuwa nimepata lafiki mwingine mpya. Ama kwenye magrupu mtu anamkaribisha lafiki yake katika grupu kwa iyo naye anakuwa lafiki yangu. Kwa iyo njia nyingine ambayo ninaweza kupata marafiki wapya ni kupitia ni nakokusali kanisani ambako kuna waumini mbali mbali basi kupitia hao waumini na kuwa najijengia marafiki wapya. Michezo ina nisaidia sana kupata marafiki wapya ambapo mimi mwenyewe hua nafanya mazoezi. Na kupitia mazoezi nayofanya na pata watu wapya ambao wanajiunga na mimi kufanya mazoezi ya viungo. Kira jioni na pokuwa Baharini Beach Lakini pia nina kwenda kutazama mpira. Na angalia mpira kwenye televisheni. Ama mpira na poenda uwanjani na pata marafiki wapya. Kwa hiyo hizo ninjia qmbazo zina nisaidia mimi kupata marafiki wapya.

Utotoni mimi nilikuwa napenda kufanya michezo ya kitoto, umenikumbusha sana. Umenikumbusha kwa sababu nilikuwa natengeneza magari. Magari maboksi. Tengeneza magari ya maboksi, unaliendesha huku unaunguruma wewe kama injini. Unapiga na honi, ah, umenikumbusha mambo makubwa sana. Kwa hiyo, unatengeneza magari ya maboksi na niliendesha. Mwenyewe nilikuwa nafurahi sana, nilikuwa nafurahi sana sana kutengeneza hayo magari. Lakini pia utotoni kwa nilikuwa napenda sana kuwasaidia wazazi kazi kwa kujitolea sana.

Tunda langu mimi, tunda langu mimi la kupendeza ambalo nalipenda sanasana tunda. Linaitwa parachichi, wengine wanaita avocado. Ni tunda ambalo nalipenda sana. Parachichi huwa naweza kulila kwa namna tofouti-tofouti. Ama likiwa katika mfumo tofouti-tofouti. Naweza nikalila parachichi, likiwa limesagwa likawa juisi. Nikalila, nikanywa kama juisi. Nakula parachichi kwa kulikata na naweka kidogo na kachumvi kidogo ooh basi nakuwa nafurahi sana ninapokula parachichi. Ni tunda ambalo na nalipenda sana.

Binafsi mimi sipendi kuvaa vipuli. Hapana, sipendi kabisa kabisa kuvaa vipuli. Kwa mjibu wa mila na desturi zaki Afrika, mwanaume havai vipuli. Wanawake ndio wanavaa vipu li. Kulingana na mira na ataratibu zaki Afrika, za ki Tanzania. Yakini pia kulingana na mila na taratibu ya kibila langu la kisukuma mwanaume hapaswi. Kwanza ipendezi kuvaa vipuli. Vipuli wanavaa wanawake.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale ambayo ni tofauti na kazi niyo ifanya. Kwa mfano, ningependa kupata mafunzo ya namna ya kuzima moto, unapotokea namna ya kuzima moto, kwa hiyo kutumia vifaa vya kuzimia moto. Ni jambo ambalo ningependa sana kupata mafunzo kama hayo na kujua, lakini pia mafunzo mengine ambayo ningependa kuyapata kazini, ni namna kumhudumia mtu aliyepata ku ajali kwa mfano kumpa huduma ya kwanza kutumia vifaa vya kutolea huduma ya kwanza. Lakini pia kazini ningependa nipate mafunzo ya kutumia kompyuta nayo inasaidia sana kuweza kufanikisha kazi.

Mradi mpya kwa kazi na huwanza kwa ku andaa mpango kazi kwamba hii kazi itafanyikaje kwa hiyo naanda mpango kazi ambao utaniongoza mpango kazi ni kama ramani ya namna ya kufanya kazi kwamba kazi hii nitakapoanza kufanya tutanzia hapa tuta kwenda hapa tuta pita hapa na tuta malizia hapa. Kwa kifupi ni kwamba katika kufanya kazi huwa naanda pangu kazi kwa ajili ya kuanza kazi mpya mbayo kupitia huu mpango kazi basi mimi kushirikiana na watu wengine tunaweza kufanikisha kufanyaji wa hiyo kazi.

Kwa sasa hivi kupika sipendi kwa sababu mara kwa mara kuna watu wanao pika. Zamani nilikuwa napenda kupika sana. Lakini kwa sasa hivi kuna watu ambao wana pika. Kwa hiiyo kidogo nimekuwa mzembe katika kupika. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba kwa sasa hivi sipendi sana kupika. Kama nilivokuwa nafanya zamani.

Kazi ninayofanya mimi ni kazi ya kufundisha ni mwalimu, nafundisha wanafunzi. Lakini pia katika kufundisha wanafunzi, kuna mambo mbalimbali ambayo nakua nafanya katika kuwezesha kazi yangu iweze kuenda vizuri. Ipata kazi hii baada ya kumaliza masomo yangu ya chuo, chuo cha ualimu, nambacho nilikwenda, nikajifunza uwalimu. Kwa hiyo, nilipata hii kazi baada ya kuwa ni memaiza mafunzo ya uwalimu. Lakini pia mmoja na kumaiza mafunzo ya walimu. Kitu nilichokipenda sana katika kazi ya ualimu ni pale ambapo wanafunzi ninawafundisha na wanaelewa kila ambacho nimewafundisha wa naelewaje, nitakapo wapa kazi ama maswali za kufanya. Basi hile inasaidia sana mimi kufahamu kama wamenielewa hawaja nielewa. Nikiona wamenielewa na furahi sana na najisikia kuwa nimefanikisha jambo kubwa sana na hiyo ni kitu ambayo napenda sana kuhusu kazi yangu hii kini changamoto ambazo nakutananazo katika kazi yangu hii. Ni pale kuna po kuwa na wanafunzi ambayo ni watolo. Hawaji shuleni. Hiyo inafanya mimi ni rudinyuma ili waweze na wenyewe kuelewa. Niludi nyuma kuwaelewesha, kuwafundisha kile ambacho wenzao tayari ninakua nimesha kifundisha. Kwa hiyo hii inakuwa inachelewesha kwa wanafunzi kuenda kwa pamoja. Wanafunzi wasiwe watolo. Kitu pekee a mbacho ningependa kubadirisha katika kazi yangu ni namna kuwafanya wanafunzi wapate chakula shuleni. Natamani wanafunzi wapate chakula shuleni ili wawe a nafika nyum shuleni lakini pia ita wasaidia wanafunzi kuwacha utolo kwa sababu wakati mwingine kuringana na mazingira ya wanafunzi wengine hawapati chakula kwa hiyo hata kuja shule inakuwa nishida.

Oh, mimi binafsi napenda, napenda, napenda sana, sana, sana kahawa napenda kahawa kwa sababu ya harufu yake nzuri kahawa ina harufu nzuri lakini pia napenda kahawa kwa sababu ina ladha nzuri sana sana sana kwa hivyo mimi mtu ukiniuliza napenda nini nitakujibu kwamba napenda sana sana napenda kahawa.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi mimi ni kazi ya ualimu kazi ya ualimu imenifundisha mambo mengi sana lakini imenifanya nijuane na watu wengi lakini kazi ya ualimu imenipa uzoefu mkubwa kujifunza mambo mbalimbali lakini pia kazi ya ualimu imenipa uzoefu wa namna ya kufanya mambo mbalimbali na kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinakuwa zinanikabili kwa hiyo uzoefu wa kazi ni ule wa ualimu ambao umenifundisha zaidi zaidi katika mambo na maswala mbalimbali katika jamii ninayoishi.

Hufikiria usiku wa manane unakuwaje. Kwa kawaida mimi, nakaa mpaka saa sita usiku. Baada ya saa sita, nakuwa sasa, nahitaji kuenda kulala. Ama kupumzika. Kwa hiyo, muda wote nakuwepo, nafanya shughuli mbali mbali, kuangalia televisheni, kusali, kuangalia mpira. Lakini inapofika saa sita ni muda wangu mzuri. Wa kuenda kulala.

Zipo tabia nyingi, nyingi, nyingi, nyingi sana ambazo zinanichukiza za watu. Lakini kuna baadhi ya tabia ambazo zinachukiza zaidi ningependa kuzitaja hapa. Tabia mojawapo ya kusema maneno ya uongo. Tabia mbaya sana siipendi na inanichukiza sana. Lakini tabia ya kusingizia watu na msingizia mtu siipendi, majungu sipendi. Lakini pia tabia ya kuwasema sema watu bila kujua ukweli menyewe siipendi, tabia mbaya mbaya mbaya sana. Lakini tabia nyingine ambayo siipendi mimi ni ile tabia ya kumwonea mtu wivu katika jambo analolifanya ambalo ni la manufaa kwake yeye.

Programu ya simu ambayo huwa naitumia zaidi zaidi ama kila mara huwa natumia programu ya WhatsApp ama programu ya kupiga ndio naitumia mara kwa mara kuliko programu zingine zozote katika simu.

Tabia za watu ambazo mimi zina ni chukiza ni zile za kusema uongo lakini pia kudanganya mtu asio mkweri. Hiyo ni tabia mbaya sana sipendi mtu anayasema uongo. Tabia za majungu, lakini pia tabia za kusingizia. Tabia mbaya ambazo zipendi.

Mimi njia ninayotumia kupumzika baada ya kazi ni kufanya mazoezi bichi. Lakini pia ni kusoma vitabu bichi. Au kusikiza mziki katika hali ya utulivu. Ndiyo njia inayonifanya nipumzike au kuogelea majini. Naingia kwenye majini naogelea. Ni njia ambayo inanifanya nipumzike lakini pia ni njia ambayo na nifuweka katika hali ya utulivu zaidi na kuwa nimetulia sana kupitia na kuogelea baharini. Sijawahi kufanya mazoezi ya yoga. Wala ya meditation. Sijawahi. Lakini pia sijawahi kujifunza kufanya yoga au meditation. Kwa hiyo njia pekee inayofanya mimi ni kuogelea bichi. Na hili lilinichukua muda kama masaa mawili ninapokuwa bichi. Ninapofanya mazoezi kule bichi.

Ili kucheka mimi inategemea na kitu kitu kitakachonifanya nicheke. Kwa mfano mtu akini furahisha kwa kufanya kituko. Kituko chochote kinachochekesha basi mimi nitacheka. Lakini pia labda comedy mtu akifanya comedy kichekesho basi kinanifanya nicheke. Inategemea na nini ambacho kiko mbele yangu kinachosababisha nicheke. Ndicho hua kinaweza kinanifanya nicheke.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia mimi ni mafunzo ya ualimu. Mafunzo ya ualimu yamenisaidia kwa sababu yameniwezesha kupata ujuzi wa aina mbali mbali, lakini pia kujifunza namna ambayo naweza nikaishi vizuri na watu wengine, lakini pia kuwaelimisha na kuwafundisha watu wengine mambo ama maarifa mbali mbali ambayo nikonayo.

Napokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa njia mbalimbali, kwa mifano kupitia mitandao ya kijamii, lakini kupitia mikutano na vikao mbalimbali, hapo nakuwa napokea maoni kutoka kwa watu wengine, lakini pia kwa kukutana na watu mbalimbali, ana kwa ana, ama uso kwa uso, lakini napokea maoni kutoka kwa watu wengine kupitia vikundi mbalimbali vya kijamii.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani, kwanza kuna miji mbalimbali. Lakini mji ambao ningependa sana kutembelea duniani, ni mji wa New York, ulioko marekani. Lakini pia ningependa kutembelea mji wa London, ulioko ingereza. Ningependa kuenda Dubai, lakini pia hii ipo katika farme za kiarabu. Lakini pia ningependa kutembelea mji wa Paris ambao uko nchini ufaransa. Ningependa kutembelea pia mji wa Hamburg. Mji wa majo wapo katika Ujerumani. Miji mingine ambayo ningependa kutembelea ni pamoja na Las Vegas. Lakini pia Manchester. Una huko ingereza. Ni baadhi ya miji ambayo ningependa kutembelea. Hapa duniani.

Tabia ninayo penda kwa watu wengine ni tabia ya kuwa wakweli. Napenda mtu anayekuwa ni mkweli, hadanganyi, anasema ukweli, ambaye hana mambo ya kupinda pinda wala konakona. Napenda mtu ambaye muda wote, yeye anamsimamo. Mkikubaliana makubaliano yenu, anasimamia kwenye makubaliano yenu, hapindishi mambo yake, mambo yake yamenyoka. Lakini pia mtu ambaye anapenda kusali ni mcha mungu, anapenda sana mtu wanamna hiyo.

Na nyingi, inatumia programu mbali mbali za simu, lakini pia za kompyuta. Na hizo wa Microsofti wire. Microsofti, zitumia programu za kuandikia. Unaita Microsoft Wedi. Hizi zote mimi, nazitumia katika maswala ya kompyuta, lakini pia kwenye.

Mimi nina kipawa cha kufundisha lakini pia kipawa kingine ambacho nikonacho cha kushauri ama ya kushauri ninajiamini sana katika kumshauri mtu kuhusiana na mambo mbali mbali hivyo ni rahisi mimi kumshauri mtu ili kuweza kufanya jambo fulani zuri la manufa kwake lakini pia na kwa jamii nzima niko na kipawa kizuri sana cha kujieleza vile vile. Naweza nikajieleza mbele ya mtu mmoja mmoja ama mbele ya watu wengi. Kwenye jumuiko la watu wengi kwa hicho ni kipawa ambacho mungu amenijalia. Cha kuweza kujieleza vizuri sana na kwa kujiamini sana.

Wakati wa jua kali huwa napenda kupumzika na kutulia tu kwenye kivuli. Na kama kuna kazi nafanya basi naendelea kufanya kazi yangu katika hali fulani ya utulivu. Juani sipendi kabisa kushughulika na jambo lolote katika jua. Kwa hivyo natafuta sehemu yenye utulivu basi natulia naanza kufanya shughuli mbalimbali nikiwa katika hali ya utulivu kwenye kivuli.

Swala la, kurudi ujanani. Sio rahisi. Ni singependa kurudi ujanani kihivyo. Na nasema ni singependa kurudi ujanani kwa sababu hakuna namna yoyote ya kufanya mtu urudi ujanani. Ukishaa kuwa mzee, tayari umeshaa kuwa mzee. Kwa hiyo, niendelee tu nauzee wangu, kama ambavyo niko mzee sasa hivi.

Ndiyo, ndio, ndio, ndio. Ningependa sanasana na huwa napenda kujaribu vyakula vipya hasa ambavyo sijawahi kuvila. Cha muhimu tu ni kwamba hivyo vyakula visiweze kufisha mwili, kuua mwili. Kama vinaweza kutumika, lakini bila kuleta madhara yoyote katika mwili, napenda sana kula vyakula vipya. Ili nipate experience mpya, ili nipate ladha mpya. Basi, vitu kama hivyo napenda, napenda sana sana sana. Kula vyakula jaribu vyakula vipya.

Halo, mimi nanunua sana vitu kwa kutumia simu, nanunua sana, nafanya malipo sana kwa kutumia simu, naagiza vitu kwa kutumia simu, mara nyingi manunuzi yangu nina yafanya kwa kutumia simu, mara nyingi sana sana sana. Nafikiri asilimia katia ya ishirini na tano hadi hamsini nafanya manunuzi kwa kutumia simu.

Wakati umeme unakuwa umekatika mara nyingi mimi huwa nakimbia kusima swichi za vifaa vyote ambavyo vinakuwa vinatumia umeme wakati huo nitasima u swichi ya televisheni nitasima swichi ya jiko nitasima swichi ya friji ama radio, kama nipo nyumbani, ndivo ninavyo fanya. Na pada kuzima hivyo kama ni usiku basi natafuta kama kuna mshuma ama chanzo kingine cha muanga hili niweze kupata muanga.